Chumba changu cha kulala ni chumba kikubwa. Chumba changu kimeambatana na kabati. Kuna kioo kikubwa kwa ajili ya kujiangalia. Kuna sehemu maalumu kwaajila ya kuweka viatu. Napenda chumba changu. Chumba changu kikokaribu na dirishani.

Hapana. Mimi siishi mahali nilipozaliwa. Nimezaliwa Tanzania. Katika sehemu inayoitwa, Kinondoni. Ila kwa sasa, naishi sehemu nyingine kabisa. Napapenda sehemu yangu nilipozaliwa. Inanikumbusha vitu vingi vya zamani.

Kiwanda cha baridi ambacho nakipenda ni kiwanda cha soda ambacho ni soda za Pepsi. Pepsi ni kiwanda ambacho kinatoa soda baridi lakini pia kina soda moto. Kwa hiyo hichi ni kiwanda ambacho navutiwa nacho.

Harufu ambayo naipenda sana ni harufu ya maua. Ni harufu inanivutia. Naweza nikapita sehemu, nikakutana na maua mazuri, yanayonukia. Hiyo ndio harufu ninayoipenda sana. Inanivutia.